Mimi napenda kutembelea ufukweni. Milimani kutembelea kwenye mazingira yenye mito mingi mabonde milima. Kutembelea pia kwenye Misitu. Hili kutazama haina mbalimbali za wanyama. Kukutana na haina mbalimbali za ndege.

Ndiyo mimi upenda kukula samaki yasuwa samaki ya omena. Mkunga na samaki zinginezo samaki huwa tamu asuwa ukikula na ugali kwa sababu hili ni mojapu ya vyakula ambalo huleta proteini pale mwilini na huwa kama kiundo misi ingi kwenye viundo vya kujenga mili na pia kwa kuponyesha wagonjwa ngonjwa mbali mbali pale milini Muzika.

Mimi hupenda vitabu mbali mbali. Kama vitabu vya shairi hadithi mbali mbali hizi vitabu huniwezesha kujua mazingira. Kuwa na mawazo vyema na pia kushiriki na wenzangu. Haswa ni napo soma kuhusu historia. Au hadithi mbali mbali kwanjiaya shairi. Mimi huwa na ukariri wa tabia meema pale za wahusika na pia za mazingira wao kwa jamii wa muhusika. Muhusika ambao mimi hukumbuka kwenye vitabuhizi vya hadithi. Ni kama Joyce Odhiambo huyu ni mojawapo ya mwandishi wa historia mbali mbali pale nchini kenya Ambale aliandika kitabu cha hadithi cha damu nye usi. Hili kitabu huwa linaongelelea vitu mingi. Haswa kwenye jamii husika ya wajaluo. Na kwa tabia wao wanavyo ishi pale. Na pia ninge ongeza kusomea vitabu vingi vingi ambavyo huongelelea. Kuhusu utunzi au kutunza mazingira safi ili kuwezesha kuwa kuwapo kwenye vyema. Na kuridhisha utandao utendajamii kwa mazingira haya.

Ndiyo mimi hupenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hizi hii ni mojapo ya mazingira tulivu mazingira ambayo mtu hukuwa mbinafsi na kufanya kazi pale kuwa kueka utenda kazi yake vyema bila kusumbuliwa na wenzake au kusumbuliwa na kelele mingi vya viwanda au kusumbuliwa na kelele mingi kutoka kwa wafanyi kazi au watoto haswa. Uwezesha mtu kumakinika sana kwenye kazi na kuwa na matokeo bora.

La, mimi sipendi hadithi za ajabu kwa sababu huni sumbua usiku haswa ninapo lala na kuota ndoto za ajabu ambazo huweza kuniharibia fikra mzuri haswa ninapo lala kuota hizi ndoto kama hizi. Mimi hukosa amani na kuwa mwoga.

Mimi upenda kutazama televisheni ya British Broadcasting Channel. Hii ni mojapo ya televisheni ya ulimwengu ambapo huko nchini uingereza na huwa na vipindi vingi kama vya Mr. Bean ambao huwa na vicheshi mwingi na mafunzo mengi. Wahusika wao kama Mr. Bean. Huwana heshima na huwana utenda kazi ambao wengi kama watazamaji huiga.

Mimi upenda sana keki ya vanilla. Hii ni moa japo ya keki ambavo hutengenezwa na chokoleti na ni mojapo ya keki ambalo kunaladha tamu. Natena, uwezesha mtu kuwa na amani na uwezesha mtu kuwa na lile kupenda vyakula kama hivi.